Rafiki wangu wa karibu ni mtu ninaye muamini sana na ninaye jisikia huru kuzungumza nae kuhusu chochote. Tumekua marafiki kwa muda murefu na urafiki wetu umejengwa juu ya uaminifu, heshima na kuelewana. Yeye ni mtu mcheshi lakini pia mwenye busara. Hasa anapo toa ushauri. Ananisaidia sana wakati ninapokuwa na changamoto na hunikumbusha kuwa nisikate tamaa. Pia tunapenda kutumia muda pamoja kama kuzungumza kuzungumza, kucheka na kufanya shuguli za kawaida kama kutembea au kunywa chai. Ye kitu ninachokipenda zaidi kwake ni jinsi alivyo mwaminifu na mkweli hata kama mkweli unahuma. Rafiki huyu amenifundisha umuhimu wa kuwa na subira na kuath kuthamini watu wanao kujali kwa dhati. Kwangu yeye si rafiki tu bali ni kama ndugu wa karibu.